Napenda sana kutumia muda na familia yangu kwa vitu rahisi lakini meaningful. Mara nyingi, tunapenda kukaa pamoja, kupika pamoja, ama kula chakula kama familia tukiongea na kucheka. Hizo moments za kukaa tu na watu wako ndiyo uhit different. Wakati mwingine, tunawatch movie au series pamoja, ama tunasikiza muziki tukirelax. Pia napenda kutoka nao kidogo, labda matembezi ama kuenda kuwatembelea ndugu. Hata kama si shughuli kubwa, kuwa pamoja tu kunaleta ile feeling ya belonging.

Mimi naweka neno siri salama kwa kuhakikisha si rahisi kubahatisha. Kwanza situmii majina yangu, tarehe yangu ya kuzaliwa ama vitu obvious. Natumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, namba na alama, ju hapo ndio security inakua strong. Password lazima iwe ngumu kiasi, si ati mtu ana guess mara moja halafu ako ndani. Pia, najitahidi kutotumia nenosiri moja kwa kila account juu ikivunjika moja, zingine zote zinakuwa in danger. Kuna apps zinasaidia kuhifathi nenosiri na zinasaidia sana. Pia, mbili Factor authentication ni muhimu, inaongeza layer ngine ya ulinzi.

Mimi napendelea kusoma kuliko kuandika. Honestly, kusoma inanipea chance ya kuingia kwa akili ya watu wengine, nijifunze vitu mpya na nipate fresh ideas. Ukisoma kidogo, akili inakua sharp, unaona mambo tofauti tofauti. Napenda kusoma articles, vitabu, ama hata posts mtandaoni. Kuandika pia ni poa, especially wakati nataka kutoa stress ama kuandika mawazo yangu. Lakini si kila time niko na nguvu ya kuandika na inahitaji focus mingi. Kusoma ni easy zaidi, unaweza kufanya ukiwa relaxed. So, kwa mimi, kusoma ndio inabamba sana.

Ndiyo, nimeshawahi kulima kidogo. Sio ati farming mkubwa sana, lakini nimewahi panda mboga kama sukuma, hoho na nyanya kwa nyumba. Kulima inakuhumble juu unaona kazi ya mikono ikitoa matokeo pole pole. Unapanda leo, unasubiri ukimwagilia maji, alafu siku moja unaona mimea imeanza kumea. Pia ukulima hunifanya nijisikie close na nature na inanisaidia kupunguza stress. Wakati mwingine ni kazi ngumu, jua kali na uchovu uko, lakini mwisho wake unajisikia proud.

Zoea zuri nililojenga ni kupanga siku yangu mapema. Kila asubuhi ama jioni ya siku iliyopita. Najipanga ni nini nitafanya hata kama ni vitu chache. Hii hunisaidia nisiwe ovyo ovyo na kupoteza muda. Ninapunguza stresi ya kuamka hujui unaazia wapi. Pia nimejifunza kujipa muda wa kupumzika. Sio kazi tu non-stop. Nikichoka na chukua break kidogo ili nipumue.

Mimi napenda viatu ambavyo ni comfy na zinaua luku. Sneakers ni life yangu kwa daily use kwa sababu unaweza kujoin anywhere na bado unafeel smart. Kidogo, napenda viatu ambazo zinajumuisha style na comfort. Sio zile ambazo ni tight na zina kumake uncomfortable. Pia, slides au flip flops ni dope kwa weekend, wakati umechill, kwa park ama beach. Inafanya movie yako ikue easy na hauna stress. Kwa kazi au outings, heels kidogo ni poa, ama sometimes navaa loafers. Zinafanya unajisikia confident and classy. Kwangu, viatu lazima viwe flexible, vibrant kidogo, na ziwe na color ambazo inamatch na outfit zangu.

Acha nikuambe kuhusu memories za shule. Man, those were memories. Na zitabaki forever. Na kumbuka afternoon breaks za shule tulikuwa tunacheza na classmates, tunacheka tukishare jokes, tulikuwa tunapanga missions za kunyakuwa snacks kutoka canteen bila kuget caught. Na hiyo ilikuwa full adventure na tulifurahia sana. Kuna zile memories za sports days, tulikimbia na teammates, tukashidana full energy na ule ushindi ulikuwa life. Kila mtu alikuwa ana cheer and everyone was happy. Class projects pia ni story. Tuli-collaborate na marafiki zangu, tukajifunza teamwork na kutengeneza decisions together. Siwezi sahau zile moments za funny teachers pia. Walituchekesha na kutufundisha kwa njia ya light mood. School was amazing.

Chakula cha jadi ninachopenda ni wali na sukumawiki au wali na nyama. Mimi pia napenda ugali na samaki wa kukaanga. Bro, especially ikipikwa vizuri, utalamba hadi vidole. Test yake ni nzuri na inakupa full energy kwa siku nzima na inafanya kula kuwa experience enye ni chill. Almost like bonding na familia. Kuna siku napenda kuchanganya wali na mihogo au mboga za kienyeji. Bro, mixing the flavors is top notch. Pia napenda kunywa maji ya moto au fresh juice pamoja. Chakula cha jadi kwangu si just food, lakini ni full vibe ya culture na comfort.

Utaratibu wangu wa jioni ni very simple, not complicated. Mchana ukiisha huwa na malizia kazi kidogo kidogo za nyumba hivi. Labda nacheza gem moja ama mbili kwa simu that is. And then huwa naanza kupumzika around 10pm. Sherehe zangu za joni, I can't say much about it because si na sherehe maalum. Ila napenda kusikiza mziki mtulivu au kusoma kitabu. Ni kienda kujianda kulala huwa naoga and that's a must navaa nguo za kulala na napiga mswaki. Najisikia furaha sana wakati wajioni because it's my time to rest na nimuda mtulivu baada ya siku ndefu kazini.

Mimi napenda kuenda pale kidogo once or twice in a month. Si kila siku, huwa naenda wakati kuna fresh release. Napenda vibe ya theater, bro, kila kitu ni loud and clear, sound inaflow na unajisikia uko inside the story. Pia napenda kuenda na marafiki, inakuwa full fun, tunacheka, tunashare popcorn na drinks, tuki support our favorite scenes za the movie. Kuna siku pia napenda kuenda solo, unakuwa relaxed, una full focus on the storyline and the graphics.

Kwa life yangu, mtu aliyenifunza jambo la muhimu sana ni mzazi wangu. Yeye ndiye aliyenifunza kuhustle na discipline. Like hakuna kitu inakuja easy lazima ujitume. Alikuwa ananiambia usiogope kujaribu, lakini pia usiogope kukosea. Na hiyo imenika mpaka leo. Pia kulikuwa na mwalimu mmoja shule, very real. Alinifundisha kujiamini. Alikuwa anapush tuongee mbele ya watu bila kuogopa. Hata kama unatetemeka kidogo. Hiyo ilinisaidia sana kubuild confidence yangu.

Ndiyo, napenda michezo ya ubao kiasi. Si ati nacheza kila siku, but nikitoka job na nikutane na mabeshte, tunacheza board games because they are enjoyable. Ni zile games kama chess, ludo ama scrabble. Scrabble is my favorite. Zinakaa simple, lakini zinahitaji, brain ikue on. Unajipata mnacheka, mnaargue kidogo, lakini ni fun tu. Napenda board games, ju zinasaidia mtu kurelax bila kushika simu kila time. Pia zinabuild teamwork na thinking skills. Unajifunza kuwa patient na kupanga moves zako poa.

Ndiyo mimi huvaa vipuli, lakini si sana. Sipendi kuzivaa kila time, but ninaelewa mbona watu wanazipenda. Vipuli huongeza style fulani, zinamake mtu aonekane sharp na classyi kulingana na design. Mimi personally napendelea look simple, so mara nyingi sivai vipuli. Lakini nikiona watu wamevaa vipuli poa, especially zile minimal, luku inakuanga fresh and clean. Kwa events ama special occasions na weza kufikira kujaribu ili kuongeza confidence kidogo na kuonyesha personality. So si ati nazichukia ni preference yangu iko loki.

Mara nyingi napata habari online. Simu ndio hub yangu ya kila kitu. Nacheki news apps, social media kama X na Instagram. Ju huko habari utrend fast sana. Ukiwa online, unakua updated real time, especially mambo ya dunia na local issues. Pia napenda kusikiza radio kidogo, especially asubui ama nikiwa kwa matatu. Jua wana discuss news kwa lugha rahisi na wanaongeza opinions tofauti. Wakati mwingine na watch TV, jioni nikitaka more details. So kwa ufupi, mix ya online, radio na TV, unisaidia kustay informed bila stress.

Mimi napenda Ben Carson sana. Yeye anastyle ya kufikisha story na life lessons kwa a simple way, lakini inakufikirisha sana. Story zake zinakuonyesha jinsi mtu anavyoweza ku overcome challenges na kufika high goals kwa hard work na focus. Mimi napenda jinsi Ben Carson anavyoweza kumix experiences zake za maisha na motivation. Bro, unaposoma unapata ideas za kuimprove yourself na your mindset. Vitabu vyake ni kama mapenzi ya brain na spirit. Zinakupa power ya kufikiria differently na kuapproach life in a smart way.

Chumba changu ni kikubwa na kina nafasi ya kutosha. Kuta zina rangi nyeupe, kitanda changu kina godoro jebamba lakini laini. Kina niridhisha sana. Naweza kuona bustani na barabara ndogo kutoka dirishani. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani ni dirisha lenyewe kubwa. Lina ruhusu mwanga mwingi wa asili kuingia.

Mimi napenda kuandika kwa mkono na pia napenda kuandika na kompyuta. Kuna zile siku nikiwa na ideas nyingi poa napenda kuandika kwa mkono kwa sababu unaweza jot ideas haraka, sketch kidogo na inakua na trolls zaidi. Lakini pia kuna zile times napenda efficiency so natumia kompyuta. Especially kama ni work related, how not zinazohitaji kukua organized vizuri. Kutype ni fast na easy.

Kuhusu deadlines, mimi huwa na systemim ya organizing my time. Kwanza, napanga kazi zangu mapema na divide into small tasks. Sitaki stress ya last minute. Pia, napenda kuweka reminders kwenye simu au kalenda yangu, so nothing comes by surprise. Pia, unajua hassle sometimes last minute itakupata, napiga full focus na push hard mpaka kazi inakamilika. Ni kama adrenaline ya kazi tu.

Ndiyo, mimi napenda kutumia video sana, hasa kwa kazi na kuconnect na watu. Kwa mfano, meetings nyingi zinakuwa Zoom au Teams, na video inasaidia kuona expressions na gestures, si kama Voice mbili. Hii inafanya mawasiliano kuwa poa zaidi kwa sababu unaweza kuelewa mtu vizuri. Pia, napenda kutumia video kutuma updates au instructions kwa team yangu, badala ya kuandika paragraphs ndefu.

Ninajenga mahusiano na wafanyakazi wenzangu kwa njia simple, lakini effective. Kwanza, ninakua friendly na respectful. Nikizungumza na kila mtu kwa heshima, na pia nawasikiza kwa heshima vile wanavyosema. Ninashare ideas zangu freely, na pia nawasupport wakati wanahitaji msaada. Pia, ninashiriki katika activities za team building kama lunch pamoja, small breaks pia. Hizi zinasaidia kuvunja ice na kufanya bonding iwe natural. Nikiwa honest na consistent, ninakuwa reliable na watu wananitrust na inafanya teamwork ikuwe smooth.

Usiku kabla ya kulala, mimi hujaribu kupumzika na kupanga mambo yangu ya kesho. Kawaida, napanga vipi nitashughulikia kazi au masomo ya kesho. Na mara nyingine hupiga simu au kuwasiliana na marafiki na familia yangu pia napenda kusoma kidogo au kuangalia kitu kifupi kwenye simu kama video au habari ili nipate kupumzisha kichwa kabla ya kulala pia hujaribu kufanya mambo madogo ya kujitunza kama kuosha uso wangu au kuandaa nguo za kesho usiku ni wakati wangu wa kupumzika kutulia akili na kujiandaa kwa siku mpya.

Wakati wa mvua, mimi ufurahi sana kubaki ndani ya nyumba na kupumzika. Kwa kawaida, mimi ufanya mambo kama kusoma kitabu kizuri, kutazama filamu, au kunywa chai ya moto nikiwa nimejikunyata kwenye kochi. Mimi napenda mvua sana kwa sababu inanipa fursa ya kupunguza kazi na kufurahia utulivu. Siku moja ya mvua niliofurahia zaidi ilikuwa Christmas iliopita, ambapo tulikaa na familia yangu karibu na moto tukicheza Scrabble. Mvua hubadilisha mpango wangu kidogo tu. Kama nilipanga kwenda nje kwa matembezi basi ninasubiri hadi iishe. Nahisi amani sana na utulivu ninaposikia sauti ya mvua ikinyesha juu ya paa. Ni sauti nzuri sana.

Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni chumba changu cha kulala. Na kipenda kwa sababu ni mahali pa tulivu ambapo ninaweza kupumzika na kusoma vitabu vyangu. Kipengele kimoja maalum kinachofanya chumba hiki kiwe cha kipekee ni dirisha kubwa linaloangalia bustani nyenye maua mazuri. Ninapenda kukaa karibu na dirisha hilo na kufurahia hewa safi asubui. Kwa kawaida, mimi hutumia muda mwingi pale jioni labda karibu saa mbili au tatu kila siku. Nikisikiliza muziki au kupanga mawazo yangu kabla ya kulala. Mimi hulala chumbani mwangu.

Hali ya hewa leo ni ya kupendeza sana, kuna jua kidogo na mawingu meupe yame pamba anga. Hali ya hewa si ya joto sana wala baridi sana. Ninajisikia vizuri sana kuhusu joto hili la kiasi. Linanifanya nijisikie mchanga mfu na mwenye nguvu. Kwa sababu ya hali hii nzuri ya hewa, nimevaa nguo nyepesi. Nimevaa fulana ya rangi ya buluu na kaptura fupi. Pia nimevaa miwani ya jua ili kulinda macho yangu. Ndio, napenda sana aina hii ya hali ya hewa. Sio mvua kiasi kwamba siwezi toka na sio jua kali linalochosha So, iko wastani. Katika hali hii ya hewa, nataka kufanya mambo kadhaa. Kwanza nimepanga kwenda kufanya mazoezi ya kukimbia katika bustani lililo karibu nami. Baada ya hapo, nitaenda kukutana na marafiki zangu kwa ajili ya chakula cha mchana kwenye bustani hio hio. Ni siku kamili kwa shughuli za nje.

Mimi hupenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu sana. Kwa kawaida, nasherekea tu mimi na familia yangu. Sherehe nilioipenda zaidi ilikuwa mwakajana, familia yangu ilinishangaza kwa safari ya ufukweni. Hatukwenda mbali sana, lakini ilikuwa wakati mzuri wa kupumzika na kufurahia pamoja. Siku yangu ya kuzaliwa napenda sana kula wali wanazi na kuku wa kukaanga. Na keki? Oo, napenda keki sana. Na penda keki ya orange. Kwa siku yangu ya kuzaliwa ijayo nige penda kupokea zawadi ya simu mpya. Simu yangu sasa imechoka na nige furahi sana kuwa na mpya.

Mimi ni mwalimu wa shule ya msingi. Nilichagua njia hii kwa sababu napenda sana kufanya kazi na watoto na kuwaona wakikuwa na kujifunza mambo mapya. Kipidi ninacho kipenda zaidi kuhusu kazi yangu ni ninapoona. Mwanafunzi anaye pata ugumu kuelewa somo, halafu baada ya kufanya bidii, anaelewa. Kama ningeweza kubadilisha kitu kimoja, ningependa mazingira ya shule yaboreshwe zaidi, hasa maktabani na vifaa vya michezo. Hii itasaidia wanafunzi sana kujifunza vizuri zaidi na kwa njia ya kufurahisha.